Mimi mara mingi hutumia Wi-Fi. Wi-Fi inakuwa na mwelekezo mzuri kuliko data ya simu. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu Wi-Fi huwa na signal nzito mzuri sana ile ya kushika vizuri na unaweza kutumia interneti bila kusumbukana sana.